Katika mazingira ya kazi, hakuna mfanya kazi aliekamilika kabisa. Kila mtu ananguvu za kia pamoja na udhaifu, anao unawweza kuadhiri utendaji wake iwapo, hauta shugulikiwa ipasavyo. Kina chomfautisha mfanya kazi bora na wakawaida, si kutokua na udhaifu, bali ni namna anavyo utambua, kuubali na kufanya kazi kwa makusudi. Mimi binafsi, nimejifunza kuwa kushugulikia udhaifu wa angu kazini. Ni mchakato unohitaji wa minifu, binafsi, nidhamu, na utayari wa kujifunza kila kitu. Hatua ya kwanza na yo chukua ni kujitambuwa. Najidhamini ni marakwamala irikubaini mmaeneo ambayo sifanyi, kazi vizuri, au ambayo yananiletea changa moto. Kwa mfano, awari nilikuwa na udhaifu katika kusisi mamizi wa muda. Hali iliosababisha kuchelewesha baadhi ya majukumu, badala ya kujitetea au kulaumu mazingira Nilikubali kuatatizo lilikuwa ndani yangu. Kujitambua huku kuna nisaidia kuona udhaifu wangu kama fulsa ya kujiboresha, sika madosari ya kuthalilisha. Baada ya kujitambua, ufwata kukubali udhaifu huo bila aibu. Kukubali hunipa nafasi ya kuanza safari ya mabadiliko. Nimegundua kuwa kujaribu kuficha udhaifu kazini, huongeza matatizo zaidi, hasa, pale kazi inapohitaji ushirikiano wakaribu. Kwa kukubali, uwa tayari, pia kupokea ushauri na maoni kutoka kwa wakubwa wangu au wenzangu wa kazi. Hatua, inayofuata ni kujifunza na kujiboresha. Inatafuta mbinu za vitendo za kushugulikia udhaifu wangu. Kila swala la uzimamizi wa muda lilianza kutumia ratiba ya kila siku orodha ya majukumu na kueka vipa umbele kuringana na umuhimu wa kazi Pia nilijifunza kutumia teknolojia kama vikumbusho na kalenda za kidigitali mbinu hizi zime nisaidia kupunguza makosa na kuongeza ufanisi kazini vile vile, kuomba msaada pale inapoitajika Nimelewa kuomba msaada si ishara ya udhaifu mbali ni darili ya hekima. Pale ni napokutana na kazi ilionje na uwezo wangu wa haraka, huwafikia wenzangu wenye uzoefu au wakubwa wangu kwa ushauri. Hii unisaidia kujifunza kwa vitendo na pia huimarisha mausiano kazini. Mbali na hilo, uweka malengo binafsi ya maendeleo. Najiwekea malengo madogo lakini na yoyapimika ili kufuatilia maendeleo yangu. Kwa mfano, ikiwa ni na udhaifu katika mawasiliano, ujilazimisha kushiriki zaidi katika vikao, kuwasilisha mawazo yangu kwa uwazi na kuandika taarifa kwa ufasaha zaidi. Hatua hizi, unijenga, kujiamini na kunisaidia kupunguza udhaifu taratibu. Mwisho, kujidhamini tena baada ya muda. Kujiboresha situ kio lamara moja, bali ni mchakato endelevu. Ninapopata nafsi, wangalia maendeleo niliofanya na kubaini maeneo mapya yanayohitaji maboresho. Hii unisaidia kubaki makini na kujituma zaidi katika kazi yangu. Kwa ujumla, kushugulikia udhaifu wangu kazi ni, kuna hitaji ujasiri wa kujikubali, bidii kujifunza na dhamira ya kubadilika. Kupitia njia hizi, nimeweza kubadilisha udhaifu wangu kuwa guzo ya kunijenga na hatimaye kuwa mfanyi kazi bora mwenye mchango chanya katika mazingira ya kazi.

Katika maisha ya kazi, mafunzo ni kipengelee muhimu sana kwa maendeleo ya mfanyikazi. Mafunzo si tu yanayosaidia kuongeza ujuzi, bali pia huimarisha uwezo wa mtu kushughulikia, changamoto mbali mbali kazini. Kwa upande wangu, ningependa kupata mafunzo ambayo yataimarisha ujuzi wangu, wakitaalamu, uongozi, na mawasiliano kazini. Kwanza ningependa kupata mafunzo ya kitaalamu yanayohusiana na eneo langu la kazi. Kwa mfano, kama mfanyikazi wa ofisi, mafunzo kuhusu usimamizi wa miradi, mbinu ya kuboresha tija na mafunzi, na matumizi ya teknolojia mpya katika kazi yatakua na manufaa kubwa. Mafunzo ya aina hii yatanisaidia kuboresha ufanisi wangu na kuhakikisha kwamba kazi ninazofanya zitakamilika kwa ubora. Pia, kunakuwa na nafasi ya kujifunza mbinu bora za kushughulikia matatizo yanayojitokeza kazini, jambo ambalo linapanua ufahamu wangu na kunifanya, niwe mfanyikazi bora. Pili, ningependa kupata mafunzo ya uongozi. Uongozi ni kipaji cha muhimu sana katika maendeleo ya kazi na ni chachu, ya mafanikio, ya timu. Kupitia mafunzo ya uongozi, ningeweza kujifunza jinsi ya kusimamia, kikundi, kuhamasisha wenzangu, na kushughulikia migongano kwa njia ya amani. Hii itanisaidia kuwa kiongozi anayeweza kutegemewa, si tu kutimiza majukumu ya kazi, bali pia kuendeleza mazingira ya kazi yenye ushirikiano na mshikamano. Aidha, mafunzo ya mawasiliano ni muhimu sana. Kuwa na ujuzi wa mawasiliano mazuri kunakurahisishia kufahamiana na wateja, wenzako na wasimamizi. Ningeweza kujifunza mbinu ya kuwasiliana kwa ufasaha, kueleza mawazo kwa uwazi na kusikiliza kwa makini. Hii itasaidia kupunguza migongano kazini na kuongeza tija kwa jumla. Kwa kumalizia, mafunzo ninayopenda kupata kazini ni yale ya nahusisha ujuzi wa kitaalamu, uongozi na mawasiliano. Mafunzo haya si tu yananisaidia kukua kiakademia na kitaalamu Bali pia inanisaidia kuwa mfanyikazi anayeweza kuchangia maendeleo ya shirika kwa ufanisi Kupitia mafunzo haya nitakuwa na uwezo wa kukabiliana na changamoto za kazi kwa hekima, ubunifu na udhabiti.

Kila mtu anadoto ya kufanikisha maisha yake kwa njia fulani. Na moja ya njia bora ya kufanikisha ndoto hizi ni kuanzisha biashara yako mwenyewe. Mimi binafsi nimewahi mara nyingi kufikiria kuanzisha biashara kwani ni fursa ya kujitegemea, kiuchumi, kuboresha maisha ya familia na pia kuchangia maendeleo ya jamii. Kuazisha biashara kunahitaji ndoto, ujasiri ya mali na mbinu ya busara. Nimegundua kuwa biashara inatoa uhuru wa kufanya maamuzi kuhakikisha kwamba mapato yanatokana na juhudi zako na sii ya kutegemea mshahara wa mtu mwingine. Ndoto ya kuwa na biashara yangu imezaliwa kutokana na kuona fursa zilizopo katika soko na kutambua changamoto zinazokabili wajasiri ya mali wengine. Kwa mfano katika jamii yetu, kuna uhaba wa huduma za kisiasa, kisasa za ufundi, kilimo, cha kisasa na bidhaa zinazoweza kubadilisha maisha ya watu. Kupitia biashara yangu, ningependa kujaza pengo hilo na kushirikisha ubunifu wangu katika kutatua matatizo ya kila siku. Haidha, kuanzisha biashara kunatoa fursa ya kujifunza ujuzi mbali mbali. Kwa mfano, mtu anajejihusisha na biashara anajifunza usimamishi wa fedha, uuzaji, mawasiliano na binu ya kushindana kwenye soko. Hii ni faida kubwa kwani ujuzi huu haupatika ni tu darasani bali pia katika maisha halisi. Kwa upande wangu, ningipenda kuanzisha biashara ndogo ndogo ya ufudi wa mbao na samani. Kwani ninashauku kubwa ya kazi za mikono na pia soko linahitaji kubwa. Kupitia biashara hii nitakuwa na nafasi ya kubuni, kuunda, bidhaa bora na kuvitengeneza kwa ubunifu na ubora. Hata hivyo, kuanzisha biashara si jambo rahisi. Linahitaji mpango dhabiti, uvumilivu na juhudi za kila siku. Nimejifunza kuwa changamoto za kifedha, ushindani mkali na upungufu wa rasilimali ni bidhaa ni baadhi ya mambo yanayoweza kuibuka. Lakini kwa mipango mizuri, kujituma na mafunzo sahihi, biashara inaweza kuleta mafanikio makubwa. Kwa kumalizia, kufikiria kuanzisha biashara yangu ni ndoto ya kusisimua na yenye maana kubwa ni njia ya kujitegemea, kukuza ujuzi na pia kuleta mchango chanya kwa jamii. Ndoto hii inanipa motisha ya kujitahidi kuekeza katika ujuzi na kutimiza malengo yangu ya kiuchumi na kijamii.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ilio wazi ya heshima na inayozingatia kusikiliza kwa makini pamoja na kuelewa mawazo kwa ufasaha. Kwanza, napenda kuwasiliana ana kwa ana na pale inapowezekana. Mawasiliano ya uso kwa uso hunipa nafasi ya kuona hisia za mtu kupitia sura, lugha ya mwili na sauti. Njia hii unisaidia kuelewa ujumbe kwa undani zaidi na pia kukupunguza uwezekano wa kutoelewana. Ninapozungumza na mtu ana kwa ana napenda kuonyesha heshima kwa kumsikiliza bila kumkatiza na kumpa nafasi ya kuelewa kueleza mawazo yake kikamilifu. Hii hujenga uaminifu na kufanya mazungumzo yawe na maana zaidi. Pili napenda kuwasiliana kwa njia ya maneno yaliyo wazi na yenye adabu. Ninaamini kwa namna unavyoongea na mtu inaadhari kubwa kwa jinsi ujumbe wako unavyo pele pokelewa. Hivyo basi, ninajitahidi, kutumia lugha nzuri, maneno ya staha, na kuepuka kauli zinazoeza kuumiza au kudhalilisha wengine. Mawasiliano ya aina hii husaidia kujenga mazingira, ya amani, na ushirikiano. Iwe ni kazini, shuleni, au katika jamii kwa ujumla. Aidha, napenda sana kusikiliza zaidi kabla ya kuzungumza. Kusikiliza hunipa nafasi ya kuelewa mtazamo wa mwezangu, mahitaji yake, na hisia zake. Pia kupitia kusikiliza kwa makini naweza kujibu kwa hekima na kutoa mchango unaofa. Hii unisaidia pia kujifunza kutoka kwa wengine na kupanua ufahamu wangu. Vile vile petika ulimwengu wa sasa teknolojia. Napenda kutumia mawasiliano ya kidigitalia kwa kama vile ujumbe mfupi na simu pale unapohitajika. Hata hivyo, ninahakikisha kuwa mawasiliano haya yanakuwa na heshima, uwazi na lengo lililo wazi. Kwa kumalizia, napenda kuwasiliana na watu kwa jia ya uwazi, heshima na inayojenga juu ya kusikiliza na kuelewana. Mawasiliano mazuri hunisaidia kujenga mahusiano imara, kutatua matatizo kwai kwa amani na kuishi kwa mshikamano katika jamii.

Teknolojia ni sehemu kubwa ya maisha yetu ya kila siku. Kutoka kwenye simu, kompyuta, televisheni, hadi magari na mashine ya kazi, teknolojia imejenga njia rahisi ya kuishi na kufanya mambo kwa ufanisi. Hata hivyo, nikiwa mtazamo wa kibinafsi naamini ninaweza kuishi sku moja bila kutumia teknolojia, ingawa ingekua changamoto kidogo. Siku kama hiyo ingekua fulsa ya kupumzika kidogo kutoka kwa habari nyingi zinazo toka kwenye mitandao ya kijamii na ujumbe wa mara kwa mara. Ningepata nafasi ya kuzugumza na kwa ana na familia na marafiki kusoma vitabu vya karatasi na kushugurika na shuguri za kimwili kama mazoezi au kazi ya mikona. Hii ingekua fulsa ya kukumbuka maisha ya zamani wakati watu walikuwa wanategemea zaidi ya mawasiliano ya ana kwa ana na akili zao badala ya mashine. Hata hivyo, changamoto kubwa ni kuamba karibu kila shuguli ya kisasa inategemea teknolojia kutoka kwenye kupata habari, kuandaa kazi za shule au ofisi, hadi hata kujiandaa chakula mara nyingine. Teknolojia inaadhiri kila sehemu ya maisha. Lakini kwa siku moja ningejaribu kuishi bila teknolojia kwa sababu ingekua mazoezi ya uvumilivu, ubunifu na kujifunza kudhamini maisha kwa urahisi wake wa awali.

Katika dunia ya leo, simu ya mkononi imekuwa kifaa muhimu sana katika maisha ya kila siku. Mbali na mawasiliano, simu hutumika pia katika shughuli za kibiashara, hasa ununuzi wa bidhaa na huduma. Mimi binafsi ninanunua vitu kutumia simu kwa sababu ni njia rahisi ya haraka na inayo okoa muda. Kupitia simu naweza kuagiza bidhaa mbali mbali kama vile nguo, vyakula, vifaa vya kielektroniki, au hata kulipia huduma kama umeme na maji. Njia hii hunirahisishia kulinganisha bei kutoka kwa wauzaji tofauti bila kusafiri au kutumia gharama ya ziada. Pia matumizi ya malipo ya kidijitalia kama mpesa hufanya mchakato wa ununuzi kuwa salama na wenye uhakika. Hata hivyo, inahakikisha kuwa ninanunua bidhaa kutoka kwa wauzaji wanaoaminika ili kuepuka, udanganyifu Kwa ujumla, kununua vitu kwa kutumia simu ni njia bora na ya kisasa inayochangia urahisi wa maisha.